Kipindi cha televisheni ambacho na kipenda sana mimi ni taarifa ya habari. Napenda sana kuangalia taarifa ya habari. Ambayo huwa inaelezea habari za ndani ya nchi, habari za nje ya nchi, habari za michezo, za ndani ya nchi, na za kimataifa. Taifa ya habari ni kipindi kinachoelezea habari za siasa. Napenda sana habari za siasa kuzisikia, siasa za ndani ya nchi, na siasa za kimataifa. Kwa hiyoo kipindi cha televisheni nachopenda kukitazama ni taarifa ya habari.

Mimi napenda kununua zaidi chakula kwa ajili ya familia. Ninapokua na pesa, nanunua chakula, nanunua mboga, nanunua mchele, nanunua mafuta ya kupikia nanunua unga, nanunua unga wa ngano, nanunua unga wa mahindi sembe au Dona, nanunua nyama, nanunua samaki, nanunua mboga za majani, kwa hiyo nikiwa na pesa, napenda sanasana kununua chakula kwa ajili ya familia yangu nyumbani. Hicho ndio kitu napenda kununua zaidi kuliko kitu kingine chochote.

Mimi napenda kula mboga za majani napenda kula sana mchicha nakula mboga inaitwa kisamvu tukala na majani ya mihogo nakula mboga ya majani ya maboga inaituwa msusa. Ikitengenezwa na bamii inakuwa mrenda napenda mrenda sana, mrenda pamoja hutoka Tanzania inaitwa mzubo napenda sana aina hii ya mrenda natiwa karanga unapendeza sana, unatiwa maziwa unapendeza sana. Napenda kula mboga moja ya majani inaitwa mnafu hizo ni mboga za majani ambazo napenda. Kwa ujumla napenda kula mboga za majani zaidi.

Wakati wa wasiwasi, huwa natulia, natuliza akili kwanza. Natuliza akili vizuri alafu na jaribu kutafakari kwamba huu wasiwasi unasababishwa na kitu gani. Na nikisha jua unasababishwa na kitu gani, basi naangalia na njia ama namna nzuri ya kuweza kuukabili huu wasiwasi iliuweze kuhisha.

Sera ya kampuni ambayo mimi naiona muhimu ni sera ya kuwawezesha wafanyakazi kwenda kuongeza ujuzi wa kazi. Hiyo ni sera mmoja nzuri sana ambapo wafanyakazi wanakuwa na fasi ya kwenda chuoni kusoma ama kujifunza mambo mengine mapya kulingana na mahitaji ya kampuni. Lakini sera nyingine ya kampuni ambayo naweza kuiona muhimu mimi ni ile ya kuwawezesha vijana kuwapa nafasi wajifunze zaidi zaidi wanapokuwa katika kampuni wakiitumikia. Ili baadaye wawezi kuchukua nafasi zitakazokuwa zimeachwa na wakubwa wao wa kazi. Kwa hivyo kama kuna sera za namna hiyo, napenda sana na ninafurahia kuona kampuni inafanya hivyo.

Kuhusu wasilisho binafsi najihisi viruzi nafurahia kama kuna mtu anafanya wasilisho nzuri lenye kufundisha ama kuelimisha, nafurahi au kama ni wasilisho ambalo lina lengo la kusaidia jamii, kupiga hatua moja kutoka hatua moja waliopo na furahi zaidi. Lakini pia nafurahia wasilisho ambalo linatolewa na mtu ambaye anajiamini.

Kila asubuhi mimi ni napo amka alfajiri ya saa kumi na mbili ama saa kumi na moja huwa napenda kupige mswaki nikimaliza kupiga mswaki na nyoa nywele za kichwani zote, mimi huwa na nyoa nywele kila siku, kila siku iendayo kwa mungu mimi lazima ni nyoe nywele, kwa hiyo na nyoa nywele kila siku kama ambavyo mtu mwingine kila siku yeye lazima achane nywele, sasa mimi niko kinyume chake, yeye kila siku huyo mtu mwingine anachana nywele, mimi kila siku na zi nyoa nywele baada ya kunyoa nywele, naoga, naoga vizuri wakati huo nimeisha pigia mswaki, nikimaza kuoga vizuri na kuja kujianda na vaa vizuri natoka nakunywa chai basi nakuwa tayari kwa ajili ya kutoka kwenda kwenye kazi zingine hivyo ndiyo ina kuwanga utaratibu wangu wa kila asubuhi. Hakini pia kama ni Juma pili basi nikimaliza kunywa chai naenda kanisani.

Wakati wa likizo mimi huwa natafuta namna fulani ya kutoka kwenda kutembea sehemu zingine ili kutuliza akili. Lakini kujifunza mambo mapya kwa hiyo nitasafiri nitaenda nitakaa sehemu nitaachana kabisa na maswala ya kazi na huko nitatulia nitatulia nitafanya mambo mengine tofauti na kazi nitajifunza mambo mapya na hivyo ndivyo ambavyo huwa nina jistawisha wakati wa likizo na nitakula vyakula vipya, nitakutana na marafiki wapya na mambo yataendelea. Hiyo ndio likizo yangu inavyo kuwa.

Likizo ya ndoto yangu mimi ni kusafiri kwenda nchi za mbali. Ni kajifunze mambo mapya. Natamani kwenda nchi kama marekani katika mji wa Washington, D.C. Natamani kwenda uarabuni, kule Dubai. Natamani kwenda Uingereza katika miji mikubwa kama London au Parii, nchini Ufaransa. Ni kajifunze mambo mapya lakini kwa sababu ni likizo ni kapate kupumzika huko. Hiyo ndio likizo ya ndoto yangu ambayo ni nakuwa nayo kila wakati na siku nikifanikiwa kuitimiza nitafurahi sana.

Stadi za kompyuta ni za muhimu sana kwa kazi yangu kwa sababu zinaniwezesha kupata taarifa mbalimbali kupitia mitandao lakini pia kupata mambo mapya ambayo naweza nikajifunza na kwa ajili ya kufundisha watu wengine. Yaani wanafunzi wangu kwa hivyo stadi za kompyuta ni za muhimu sana sana kwa kazi yangu.

Binafsi mimi singependa kurudi ujana. Kwa nini nirudi ujana? Sina sababu ya kuruudi ujana. Nimeshakuwa mzee. Hakuna sababu yoyote ya kunifanya nirudi ujana. Niendelee tu na uzee wangu. Paaka mwisho wa uzee wangu. Sioni kwa nini nirudi ujana wakati vijana wenyewe wapo. Vijana wabaki kuwa vijana na mimi nibaki kuwa mzee.

Takwimu. Hizi ni taarifa za kiniumerali ambazo hutolewa kwa kutumia namba.

Juni, huu ni mwezi wa sita katika miezi kumi na mbili ya mwaka.

Kahawia, hii ni aina mojawapo ya rangi katika rangi saba za msingi.